Mchezo wangu ninaopenda katika olimpiki ni riadha, hasa mbioza mita miamoja na mita mianne. Napenda riadha kwa sababu inaonyesha ushindani wakweli, nidhamu na bidiiya wana michezo binafsi. Inanivutia kuona jinsi wanariadha, wanavyojituma kwa mazoezi makali ili kufikia viwango vya juu duniani.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki, hasa gitaa kupiga muziki hunipa furaha na kunisaidia kupumzika baada ya majukumu ya kila siku. Pia hunisaidia kujieleza kihisia na kuongeza ubunifu wangu. Wakati mwingine hujifunza nyimbo mpya na kufanya mazoezi ili kuboresha ujuzi wangu.

Mimi hucheka zaidi ninaposikia hadithi za kuchekesha au vichekesho vinavyokuwa vya kisanii au vya kila siku. Pia hali ya kuchekesha pia hali za kuchekesha zinazotokea bila kutarajiwa kama mtu kufanya kitu cha ajabu au kuchekesho cha marafiki hunifanya nione furaha na kucheka.

Ndiyo, mara nyingi ni navaa saa, hasa wakati wa shule au shughuli rasmi ninapenda. Ninapenda sababu inasaidia kufuatilia muda na kupanga wa shughuli zangu vizuri. Pia saa inaweza kuwa sehemu ya mtindo wangu, ikiongeza muonekano wa hathi na mpangilio. Hata hivyo, siku zote sivai. Siivai kwa mfano wakati niko nyumbani kijipumzisha wakati wa michezo.

Marengo yangu katika kazi yangu ni kuwa mfanisi, kuenderea kujitunza na kutoa matokeo bora kila wakati. Napenda kuhakikisha kazi yangu inakamilika kwa wakati kwa umakini na ubora unaoitajika. Pia ninataka kujijenga, kujenga uhusiano mzuri na wenzangu kwa kushirikiana kwa heshima na mshikamano.

Kumbu kumbu yangu ya utotoni ni ile ninapokuwa ni kicheza na marafiki. Wajirani kwenye mashamba karibu na nyumba zetu. Tulicheka sana tukijaribu michezo ya kawaida kama kuruka kamba na kuigiza hadithi. Kila siku ilikuwa na furaha na mara nyingine tulipo, tulipiga mbio tukipambana kuona nani atashinda mchezo.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiasi na kwa heshima. Ninapenda kujadiri masuara ya kisiasa ilikuelewa mitazamo tofauti na kujifunza jinsi maamuzi ya kisiasa yanavyo athiri jamii. Hata hivyo, sipendi mjadara yenye matusi au mgawanyiko.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi hujaribu kuthibiti hali kwa mpangilio na utulivu, kwanza napumzika kidogo, kuchukua mapumziko mafupi au kufanya mazoezi madogo ya kupumua ili kuondoa stress. Kisha napanga kazi zangu kwa kipaumbele nikifanya kwanza zile muhimu na kisha nyingine.

Kila ya asubuhi ninaamka mapema na kuchukua dakika chache kushukuru kwa siku mpya. Kwanza na najinyoosha na kuosha uso ili kuamsha mwili na akili. Baada ya hapo hupiga mswaki na kujiandaa kwa siku. Mara nyingi hunywa chai au kahawa nyepesi pamoja na kiamsha kinywa rahisi. Ili nipate nguvu.

Napenda kufanya kazi na wengine zaidi kuliko pekee yangu. Kufanya kazi na wengine hunipa nafasi ya kubadilishana mawazo. Kujifunza mitazamo tofauti na kupata suluhisho bora kwa changamoto. Pia hunijengea uhusiano mzuri kazini na kuongeza motisha. Hata hivyo, kuna nyakati chache napendelea kufanya kazi pekee yangu.

Asubuhi nilianza kwa kuwamuka mapema, kisha nikafanya mazoezi madogo ya kupumzika, muili na kuwamsha akili. Bada ya hapo nilisoma kidogo, nikapanga shuguri za siku na kufanya maandarizi ya chakura cha asubuhi. Pia nilichukua muda kwa kunywa chai na kufurahia uturivu wa asubuhi.

Leo hapa Nairobi, Kenya, hali ya hewa ni ya joto na anga kwa sehemu au tayari jua nguvu. Na kutegemea eneo na sehemu ya siku, joto linaendelea kuwa karibu katika mchana huku anga ikiwa na mawingu madogo au machozi ya mawazo katika baadhi ya saa za mchana. Usiku anga utakuwa kwa sehemu na mawingu na joto chini kinaweza kushuka kidogo.